Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu mambo zaidi yanayo tokana na haya ni umeanza kupenda timu hiyo tanu lini timu hiyo inapocheza huwa unahisi vipi Unaweza tueleza ni Mchezo upi wa timu hiyo uliweza kukufurahisha Unaweza kutueleza ni mchezaji yupi wa timu yako ambayo Unampenda zaidi kwenye timu Mimi napenda timu ya Manchester United ni timu nzuri sana Wamekuwa wakii, Ndiyo wamekuwa na milima na mabonde wakati mwingine Lakini timu hiyo ni nzuri sana Mchezo wao huu tu wa hivi majuzi wa kati yao na asenali ambapo walienda ugenini kule asenali Mchezo huo ulikuwa mzuri sana ulikuwa mchezo wakufurahisha ulikuwa mchezo wakupima nguvu kabisa Nakini kwa yaote hayo timu ya Manchester ilibahatika iliweza sio batika iliweza kushinda iliweza kuchukua ushindi tumeweza kungangana kabisa haijawa rahisi aijawa ligi rahisi Lakini tumeweza kungangana na tukafika kwenye Kwa nambari ambayo tuko kwenye ligi ya kingereza Kuna wachezaji ambao nawapenda saana sana sana na karibu tu wote ni wachazaji wazuri sana Inalingana tu na jinsi ambavyo siku yao ipo Lakini wote ni wachezaji wazuri Kwa kizungu tunasema 'i can vouch for them' wanacheza sana, wanajikaza Hata kama mambo ni mabaya, bado huwa wanajikaza na ndiyo maana napenda timu yangu ya Manchester United.

Je unapenda kuimba? Mambo zaidi yanayo tokana na haya ni unahisi aje ukiimba Unapenda kuimba nyimbo za aina gani Unapenda kuimba wakati upi Unaweza tueleza ni nini ufanya uanze kuimba? Ndiyo napenda kuimba Mara nyingi niki fanya kazi zangu pale nyumbani uwa nasikiza mziki Kwa sababu nikifanya kazi yangu napata Nikisikiza mziki wakati nafanya kazi inakuwa rahisi sana Hata kama ulikuwa umechoka unapata ile nguvu yakuendelea kufanya kazi Kwa sababu nyimbo ukutia moyo, Ukutia ile morali ya kutaka kufanya kazi zaidi na zaidi Unapata umemaliza kazi yako kwa wakati unaofaa Pia napenda kuimba au kusikiza wimbo Ninapo kuwa kwenye barabara Kwa sababu nina zile bluetooth za headphones So sasa mara nyingi unapata nasikiza kupitia hapo Ninapoenda kazi na ina inakuwa rahisi Kuimba ni kitu kizuri sana Wakati mwingi kama yani umeboeka unahisi ni kama mambo hayaendi vizuri Unajipata tu umeanza kuimba na mwili, na roho inatulia Ukiimba sana wakati mwingine kama ulikuwa unahuzunika Unapata umefurahia nyimbo mara nyingi huwa kama dawa husaidia sana kwa wale ambao huimba pia wanajua kwa sababu unaeza jielezea, unaelezea jinsi unavyo hisi, unaelezea hisia zako, unaelezea uoga wako kupitia wimbo, unaelezea manung'uniko yako, unaelezea ni nini hicho ambacho kimekushinda, kupitia wimbo na kupitia hayo unapata umeweza ku, kufurahia siku inapoisha unapata moyo umetulia tena hauna ule uzito uliokuwa nao kabla ya kwanza kuimba Kwa hivo uimbaji sio tu kitu cha kufanya ulipwe ni kitu cha kutuliza akili, ni kitu cha kukufurahisha.Ni kitu cha kukuwezesha kuona kuwa kila kitu kinawezekana ni kitu ambacho yani ni sanaa ambayo ukiweza kuishika wewe ukosawa Hata kama hutafanya kwa kulipwa Lakini we mwenyewe kibinafsi pale nyumbani mambo yanapokuwa magumu pale kazini mambo yanapokuwa magumu Ukiwa kwenye njia au barabara mambo yanapokuwa magumu Unapata umeweza kuimba na moyo ukatulia.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Mambo zaidi yanayoweza kutokana na haya ni, ni kazi gani unayofanya au ulifanya masomo gani. Unaeza tueleza jinsi ambavyo ulichagua kile ambacho unakifanya. Ni changamoto gani unazopata pale kazini au pale shuleni. Unaweza tueleza ni nini unachokipenda zaidi kuhusu hiyo Wacha nianze na masomo Niliweza kusomea kazi ya, somo la, kosi ya biashara yani B.com, Bachelor of Commerce na niliweza kuspecialize na finance and banking safari hiyo ya miaka minne haikuwa rahisi kabisa Hali haikuwa sawa wakati mwingine ningekosa karo ya kufanya mtihani Lakini ningejikaza, haikuwa rahisi. Somo lenyewe pia halikuwa rahisi Unasoma leo usipojikaza kesho umesahau Somo la finance and banking sio rahisi. Inaitaji mtu ambaye hafi hafi moyo haraka. Inahitaji mtu ambaye ako tayari kujikaza kila siku kila uchao kuweza kufanya shughuli zake ziwe sawa Kwa hayo yote niliweza kupata kazi katika kampuni fulani ya Eldoret na ilikuwa sawa kwa sababu afadhali si kukaa nyumbani kwa sababu kuna wengi ambao wamekaa nyumbani tangu waweze kuhitimu katika courses zao Lakini mimi niliweza kupata kazi mara, miezi tu baada ya kumaliza, kuhitimu kufanya kuwa mahafali pale shuleni kazi hii imekuwa na changamoto zake imekuwa na uzuri wake na wakati mwingine unapata Kuna kitu ambacho umefanya lakini hakifai kufanywa hivyo. Kwa sababu wajua unashughulikia watu. Sasa usipochunga unaweza fanya kosa ambalo linawezadhuru karibu mamilioni au maelfu ya watu Usipofanya kazi yako vizuri Nilianza, ni changamoto, ina changamoto ndiyo lakini pia ni kazi nzuri sana kwa sababu ukifanya kazi kwa kampuni nzuri unaweza funzwa, unaweza kuza akili yako, unaweza kuza ujuzi wako zaidi Pia ni kipato kwa sababu ningekuwa nyumbani ningepata kula vipi, ningepata kusomesha ndugu zangu vipi, ningepata kulipa bills zangu vipi na pia nimeweza kukuta watu wengi ambao sikuwaijua kupitia kazi hii na imekuwa ni safari nzuri sana. Haijawa rahisi lakini nimefurahia, kwa sasa, hadi sasa naweza sema tu ni kazi nzuri sana na ninafurahia kazi hiyo.

Je unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta mambo zaidi yanayotokana na haya ni unapenda kutumia kompyuta au mkono kufanya uandishi wako ni wakati gani unapenda kutumia kompyuta au mkono kufanya uandishi wako kazini unatumia kompyuta au mkono Mimi napenda mara nyingi nyingi sana Kwa sababu ya kazi huwa natumia kompyuta mara nyingi pale kazini kufanya uandishi wangu Kwa sababu unapata ni lazima tu Iyo kazi ifanyike kutumia kompyuta Kwa sababu ni kitu ambacho kinafaa kukua hapo kwa muda mrefu na unapata kompyuta inakulinda kutokana na kujaza karatasi au vitabu pale kazini Ukifanya kazi kupitia kompyuta unapata kazi yako imewekwa kule ndani ya kompyuta Sasa ofisi inakua safi inakua imepangika Lakini utumizi wa mkono Unapata vitabu ni vingi Vinaleta vitu vingi pale ofisini na ofisi ina kaa ni kama haiko safi Sasa unapata kwenye kampuni mara nyingi huwa natumia kompyuta na pia kompyuta wakati mwingine unapata ni haraka ni haraka it is faster na kuliko mkono Lakini nikiwa pale nyumbani labda shuguli zangu za kawaida tu za kila siku Natumia mkono kwa sababu Sio vitu vingi naandika Labda ni listi ya vitu ambavyo nafaa kununuwa pale dukani ni listi ya vitu ambavyo ndugu zangu wanaitaji Sasa inakua ni rahisi kuandika ya na mkono Ndiposa ni kifika pale kwenye duka la kuuza inakua rahisi kutoa karatasi hilo na kununua vitu ambavyo nahitaji ala pia kompyuta ndio teknolojia ya kisasa Ndiyo kitu ambayo ambacho watu wengi wanatumia Ukipata kampuni ambayo inatumia kompyuta kufanya kazi zao Unapata ziko haraka, they are fast, they are efficient Unapata kazi pia, output pia iko juu Unapata kila kitu kikosawa Unapata ndio kuna zile tunasema challenges ambazo kompyuta ziko nazo Lakini hakuna kizuri kisichokuwa na ubaya wake ni sisi tu kujua kutumia uo uzuri wake ili uwe mwingi kushinda ubaya wake.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Mambo zaidi ni unapenda je unapenda kusoma vitabu? Ni nini hufanya wewe utake kusoma vitabu? N inini umejifunza kutokana na usomaji wa vitabu? Unaweza tuelezea jinsi ambavyo huwa unahisi ukisoma vitabu? Mimi napenda kusoma vitabu ambavyo viko na kielelezo cha jamii Yani vina kioo, vina rudilia u pale jamii Napenda kusoma vitabu vinavyo husiana na siasa, biashara vingine viko kuelezea kusu jinsi ulimwengu upo Yani vile vya kisatansi Ninapo mara nyingi huwa na soma vitabu Labda siku ambayo niko kwenye likizo siko kazini na niko pale nyumbani Ama kama nahisi ni kama nimeboeka au sina shughuli ya kufanya na siendi mahali Usomaju wa vitabu umenisaidia sana Kwa sababu unapata vitabu vingine vina ule uwezo wakukueleza jinsi ya kufanya mambo pale nyumbani au pale kazini vitabu vya kisiasa vinakufunza kuhusu watu wengi waliweza kupigana na dhidi ya watu ambao walikuwa na ufisadi, walikuwa na siyasa mbaya Unaelezwa jinsi wakati mwingine ufisadi ni mbaya vitabu vya kibiashara unapata vimeweza kufungua manani yako na akili yako kuhusu biashara Unapata unamutizamo tofauti kuhusu biashara Unapata umeweza kupanuka akili yako kuhusu jinsi biashara huu hufanyika usomaji wa vitabu ni muhimu sana Ningeweza kuambia kila mtu Ata kama ni lisaa limoja tu kwa wiki Tafuta kitabu jaribu kukisoma utaweza kuona mawazo yako yamebadilika Utapata unafikiria tofauti Utapata kuna vitu ambavyo ulifikiria ni kwa njia fulani Lakini unapovisoma vitabu unapata umeweza kupata akili zaidi mawazo zaidi kusu vitu na utapata mawazo yako kusu vitu fulani pale nyumbani pale kazini pale mjini vimebadilika.

Ndoto yako kubwa ni nini? Mambo zaidi yanayoweza kutokana na haya ni Je una maono gani ambayo unaweza taka kufanikisha Ninini ambacho kilifanya uwe na maono hayo maono hayo yanaweza kuhitimika baada ya muda upi kulingana nawewe. Ndoto zako ni za kua mtu wa aina gani. Ndoto yangu kubwa mno katika maisha ni kuishi maisha ambayo naweza kuyakidhi au ku 'afford, tangu nizaliwe maisha yangu hayajakua rahisi kwanzia tu afya kusoma hdi sasa Lakini kwa sasa nashukuru mungu kwa sababu mambo yamekua rahisi kidogo Lakini ndoto yangu kubwa ingekua niweze kukuwa na uwezo wakua na chochote nachohitaji wakati wowote Kwasababu nikikuwa mkubwa sikuweza, hata wakati mwingine ningekosa kunywa chai Ningekosa kunywa hata yaani kula tu chakula chenye afya ningekosa kwa sababu sikua na pesa pale shuleni nilipokua chuo kikuu pia hali haikua sawa nanikajiahidi kuwa nitahakikisha kuwa nisiwai teseka tena maishani jinsi ambavyo nimeteseka na ndoto yangu kubwa ingekuwa niweze kufungua kampuni yangu hapo mbeleni inayohusiana na mambo ya finance na ningependa sana niweze kufungua kampuni hiyo na niweze kusaidia watu ambao wameishi maisha kama yangu na hawana kazi waweze kupata kazi.

Unapiga picha mara ngapi? Mambo zaidi yanayoweza kutokana na haya ni, je unapenda kupiga picha? Ni wakati upi ambao unaona upigaji wa picha ukiwa mzuri kwako? Unapenda kujipiga picha mwenyewe au kupigwa na mtu mtu mwingine? Mimi mara mingi karibu kila siku lazima nipige picha Wakati ninapomaliza kujitayarisha ninapotaka kuenda kazini huanapiga picha Wakati ninapofiga pale kazini labda manthari ni safi jua limewaka vizuri napiga picha. Labda nataka yani mi hupenda kupiga picha sana Pia wakati mwingine napenda kupiga picha Nikiwa na wenzangu for memories Pia nikiwa pale nyumbani nataka kufurahisha tu Kufurahika na wenzangu. Napenda kupiga picha sana, Kwa sababu hua inanikumbusha wakati. Wakati fulani nilifanya hivi kama sasa kuna picha ambazo nilipiga nikiwa mwanafunzi, huwa naziona na naona kweli nimeweza kukua Yani nimegrow kutokana na yale niliokuwa nikipitia na sasa mimi ni mtu tofauti kimwili yani picha pia husaidia sana, Kwa sababu unaweza tumia pale Yani wakati tu wa kujistarehesha Unaweza jipiga picha umeenda mahali panapofuraisha, Ndiyo.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Mambo zaidi ni Unajihusisha kwa vitendo gani ili kuhakikisha kuwa afya yako iko sawa? Kuna mazoezi au chakula ambacho huwa unakula ili kuhakikisha afya yako iko sawa? Ni ni nini hukufanya uweze kuangalia afya yako? Kwanza mimi, huwa wanasema afya nzuri, huanza nje na ndani ya mwili. Kwa nje ya mwili, nahakikisha kuwa nafanya mazoezi. Huwa nakimbia, naenda kwenye jimu, nafanya mazoezi yangu pale nyumbani, baada ya kazi au kabla ya kazi, asubuhi au jioni. Pia nahakikisha kuwa niko kwenye mazingira safi Kwa sababu kuna magonjwa ambayo yanatokana na mazingira machafu Ukiishi kwa mazingira safi Unapumua hewa safi Hapo afya yako inakuwa sawa Pia naangalia pia chakula ninachokila. Nahakikisha kuwa sili vyakula ambavyo Vitaweka kilo nyingi kwa mwili Kwa sababu ukiwa na kilo nyingi utakuwa obese. Na ukiwa na ugonjwa huo, unapata magonjwa mengine yanakuandama kwa urahisi. Kwa hivo, ukila chakula kisafi, yani kisafi kwa njia ya kula chakula ambacho kina madini mazuri, kina vitamini, kina proteini, kina carbohydrate, na kina fats, unakunywa maji kuhakikisha mwili uko katika hali ya hydration. Unahakikisha kuwa kutokana na hayo unapata mwili uko sawa afya iko sawa na hakuna kitu ambacho kinaweza kukimu. Unapata kuwa pia ukijikinga katika wakati wa weather mbaya kama kunanyesha hautembei kwa mvua unahakikisha kuwa yaani shughuli zako hazipatani na majira ambayo ni yanaweza kudhuru kiafya. Unakikisha kuwa pia Ukiwa pia na maisha yenye amani na utulivu hauna stressi. Hauwezi pata magonjo ya kiafya. Kwa sababu kuna magonjwa ambayo yanatokana na hali ya kutokuwa na amani Kuna magonjwa ambayo yanaweza kuandama Kwa sababu unaishi maisha ya taabu au maisha yasiyokuwa na amani. Lakini ukihakikisha kuwa unaishi kwenye mazingira matulivu, huwezi pata magonjwa yanayotokana na depression. Huwezi jikuta hospitalini kila wakati huwezi jikuta unaenda kuona daktari au pale kliniki kwa sababu unahisi ni kama hauko sawa. Ndiyo kuna watu wanaeza ishi maisha yaliyo sawa na bado wapate kuwa na afya mbaya. Lakini ukijikinga ukijilinda vizuri unapata afya yako imekuwa nzuri sana na yenye kupendeza.

Jee wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku mambo zaidi ya naeweza kutokana na haya ni wewe ni unapenda kuamuka wakati upi ni nini ufanya uamuke mapema au usiku Kuna kitu ambacho kilikufanya uweze kuwa na hiyo hali ya kuamuka wakati ambao unamuka unaisi yote unapo amka wakati huo Mimi mara nyingi huwa namka mapema kwa sababu naenda kazi Lakini mara nyingi kazi yangu sio ya kwenda kila siku yaani fizikali Mara nyingi huwa tunafanya kazi yetu kutumia kompyuta na pia kutokana na hiyo inabidi nimeamka mapema niyoze kujitayarisha Kwa sababu kazi inaitaji kufanyika na pia wakati mwingine naamka mapema kwa sababu Kuna siku ambazo tunaitajika kufika ofisini baada ya kufika ofisini tunafaya shughuli na pia tunarudi nyumbani Wakati mwingine namka usiku kama si usiku ya kazi kama tuseme jumamosi ya ujimapili Namka kuchelewa kwa sababu ya kutaka kupumzika Ama kukosa shughuli nyingi pale nyumbani Lakini mara nyingi sana miu wa mka mapema ili nyeze kujianda kwa siku nisipatikane nisijikute nimechanganyikiwa kutokana na kuchelewa ni changamoto kwa kuamka mapema Wezi ya muka tu kila siku mapema mapema siku zingini unahisi mwili umekata lakini inabidi tu umejikaza kwa sababu lazima ulipie vitu ambavyo unatumia lazima uwakikishe kuwa unaishi sawa sasa inakuwa changamoto lakini tunajikaza.

Je unapenda kusikiliza redio aa ni mambo gani ambayo unapenda kusikiliza kwenye redio je una redio kwako? Unahisi aje unapousikiza redio redio ina manufaa gani aa ndiyo napenda kusikiza redio pale nyumbani pia nikonayo aa wakati mwingine labda uko shuguli zako na unataka bado kusikiza ni vipi dunia au kunaendelea aje katika hali ya biashara, siasa mambo mengi tu pale nyumbani, kazini, nini nini, yaani kuhusu tu vitu vingi na uko labda unafanya shughuli zingine, unaeza washa redio, uweze kusikiza, ukiendelea kufanya shughuli zako Pia, redio, hakuna kizuri kinachokosa ubaya wake Redio ina ubaya wake Lakini, ni sisi wenyewe kuhakikisha kuwa uzuri Unapita ubaya wake Ndiposa tuweze kusaidika zaidi.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mambo zaidi yanayo tokana na haya ni unajihusisha na shuguli zipi pale nyumbani wikendi. Una labda unaenda wapi wikendi? Unapenda kufanya nini wikendi? Unahisi aje unapofanya hivo wikendi? Mara nyingi siku za wikendi. Mimi hufanya usafi pale nyumbani Baada ya kufanya usafi naakikisha kuwa kilakitu kikosawa Tunaeza shirikiana rafiki yangu Tunaenda matembezi Labda tunaenda kuona hoteli fulani Tunaenda kupanda milima Tunaenda kutembea tu kutuliza akili Tunaenda mahali palipo patulivu Labda tunaeza enda uko kwenye watu wanaogelea, tukaogelea na wao Ama tusipoenda, tunakutana nyu kwa nyumba, tunaweka filamu, tunaweza kujienjoy Ama tunajihusisha katika kujaribu kupika chaku vyakula tofauti tofauti pale nyumbani Ama tunapoenda hotelini, tunaenda kujaribu labda kinywaji kipya, chakula, ambacho hatujawai kula, labda tunaenda kwa hoteli inayomilikiwa na watu tofauti, yani labda ni watu kutoka kule uabesha, watu kutoka uchina, yani tunajaribu tu vyakula vya mataifa tofauti tofauti, ili tuweze kujua jinsi vinavyo vinavyo lika. Na pia kutokana na haya huwa tuna tunapata tumeweza kuenjoy weekendi yetu mno kwa sababu wakati mwingine unapata yani kazi wiki yote ya kazi ya ijawa sawa lakini unapoenda kujihusisha na marafiki zako pale wikendi unapata mwili umehisi ukosawa kiasi tena unahisi ni kama uko na furaha kuliko kukaa tu pekeyako na kuboeka kwa nyumba.

Je unapenda chakula cha haraka kwanza mambo zaidi yanayo tokana na haya ni je una chakula cha haraka ni chakula cha aina gani unapenda kula chakula cha haraka ni wakati upi unaopenda kula chakula cha haraka Ndiyo, napenda kula chakula cha haraka. Kwa sababu, wakati mwingine unapata, hauna wakati wakupika chakula kinachochukua muda mrefu. Sasa unapata, inabidi tu umekula chakula charaka. Haswa labda umetoka kazini, umechoka, ama umekua shughuli pale nyumbani na masaa yameenda. Na inabidi tu umekula ama labda unasafiri Ukisafiri hakuna wakati wakupika Inabidi umechukua chakula cha haraka pale kwa hoteli umekula Ama uka amua kuchukua kama take away Yaani ukaenda nacho kwenye unaenda Chakula cha haraka husaidia sana Ingawa ukila kwa wingi hua kinaleta madhara Haswa hivi vyakula ambavyo vina mafuta mingi Sasa tunafaa kukuvitumia lakini kwa kiwango fulani ndiposa usijikute na madhara ya kiafya yanayotokana na vyakula vyaharaka kama ugonjwa waki mafuta yaani cholesterol iko juu.

Unafanya nini asubui unapo amka? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni Unapo amka ni nini unacho kiona? Unapenda kuamka wakati upi? Nini ambacho umefanya kama desturi unapo amka kila siku asubuhi? Unapo amka asubuhi ni nini una? Ni mambo yepi au unahisi vipi? Asubuhi ninapo amka kitu cha kwanza nashukuru mungu kwanza kwa sababu kuna wale ambao walilala hawa kuamka lakini kwa sababu nimeamka na shukuru mungu kwa sababu Haikuwa lazima niamke lakini kwa sababu mungu Ameweka neema yake kwangu nimeweza kuamuka nimeweza kuona siku nyingine mpya hio ni kitu ya kwanza, alafu natoka kitandani natengeneza kitanda changu na kitandika salama natoka kitandani naenda Nachemsha maji yangu ya kunywa na kunywa maji nafanya zoezi kidogo Baada ya zoezi naja natengeneza kitu ambacho naweza kila Alafu baada ya hapo naoga Alafu natulia au wakati mwengine naoga alafu ndiposa natumia kile chamsha kinywa changu kama ni siku za kazi inabidi nimefanya hivi vitu vyote kwa haraka kwa sababu nafaa ku jitayarisha nifanye kazi hata kama siendi kwa ofisi mara mingi tunafanya kazi pale nyumbani kama siendi kwa ofisi siku hio nafanya kazi kule nyumbani inabidi nimejitayarisha mapema ili wakati wa kazi unapofika niwe tayari na kama ni siku ambayo tunafaa kuwasili pale ofisini najitayarisha mapema ili niweze kufika kazini kama sijachelewa.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea Kwanza historia ni nini ni sehemu gani ambazo zina vitu vya kihistoria ambazo ungetaka kutembelea sehemu hizi zinapatikana wapi Mimi ningependa kuenda katika mji huwa ni malindi au mombasa ambapo kunapatika na vasikodagama pila ningependa kuenda kutembelea kwa sababu nilisoma katika historia nilipokuwa mwanafunzi Lakini sijawai enda kuona mwenyewe yani hivi hivi na macho yani vile iyo pila inafanana sijawai na ni kila siku ambayo nasamanga ah lazima niende nikazuru eneo hili kwa sababu kama liku kwenye historia basi namanisha ni kitu cha muhimu sana Haswa katika enzi zile za ukoloni na katika istoria ya taifa letu ya Kenya na pia ningependa kuona mazingira hayo yanakaa aje watu wanaoishi katika mazingira ya hayo ya kiistoria ni watu wa kukaribisha watu au ni watu tu wako tu yani ya hawapendi kukaribisha watu Sasa ningependa kuenda kabisa katika eneo hilo la Vaskoda Gama ili nieze kuona jinsi historia ili weza kuwa.

Mazingira gani ya kazi unayoyapendelea? Mambo zaidi ya nayaweza kutokana na haya ni unapenda kukaa kwa mazingira ya inagani kazi yenu ina mazingira ya inagani? Watu wa pale kazini ni watu wa aina gani Unahisi ya je ukiwa na watu unawenzako pale kazini Mimi inapendelea mazingira ya matulivu Mazungira yenye amani mazingira yenye, respect, yani kweishimiana Unajua ukiwa pale kazini na kuna ile kuheshimiana Kila mtu anaweza sema maoni yake kuhusu kitu pale kazini bila kuangaliwa na jicho mbaya unapopata kuna kweishimiana kazini Mnasikiza maoni ya kila mtu alafu kutokana na hayo mnaweza jua ni nini bora zaidi kinachoweza kufaidi kazi haya, mazingira yenye amani kukikosa vita, kukikosa masingenyo kuwe tukutulivu na watu yenye kufuraishana unapata kazi inaendelea vizuri sana bila tashwishi lakini ukipata kuna migogoro kati ya wafanyi kazi unapata kazi inaenda pole pole Unapata customers au wale wateja ambao wangekuja kufanya biashara ikue mzuri zaidi wanaogopa kwa sababu wanasema kama wenye wa wanaamani sisi ni nani sisi ni nani tulazimishe amani ambayo haipo mbona twende tukanunue kwao lakini mkiwa na amani na mazingira yawe matulivu inakua rahisi sana inakua ni kama yani munaita wateja kila siku Munaita wateja kila siku, kila siku Lakini uikijeka kwa mazingira yenye vita inakua ni ugonvi kila siku na hivo mazao ya biyashara ya naenda chini kwa sababu hakuna watu ambao wanapenda mahali ambapo kuna migogoro Kwa hivo mazingira matulivu yenye amani na yenye kuheshimiana usaidia sana haswa katika biashara au shughuli yoyote pale kazini.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Kwanza mambo zaidi yanayotokana na haya ni ni changamoto gani zinazotokana na kuanza kazi? Kuna uzuri gani unapoanza kazi? Je, unapenda kushauriana kuhusu mambo na kazi? Mimi kitu wa kwanza ningependa kushauri watu wanapoanza kazi ni usiwe na ile pupa ya kutaka kulipwa haraka au kupata hizo pesa haraka kwa sababu wakati mwingine kuna kazi ambazo zinahitaji utulie ufanye kazi yako vizuri halafu ukuwe mtulivu yaani usikuwe na pupa usikuwe na haraka Kuna kazi ambazo ukikuwa na haraka, unajikuta umefanya vitendo ambavyo siyo vizuri. Wakati mwingine pia unaweza anza kitu na pupa, upate umeshikwa na depression. Kwa sababu hukutarajia inaeza kuwa polepole hivyo. Kwa hivyo, watu wanapoanza kazi watilie tu maanani kazini lakini wasikimbize. Kwa sababu ukikimbia na mambo labda yanaenda polepole huwa unanza kuhisi ni kama mambo hayako sawa unanza kuhisi ni kama hauko sawa pia wewe sasa kwa hivyo kila mtu anafaa kujifunza kufanya shughuli kwa upole yaani polepole tu kwa sababu mwisho wa siku kilichokuwa kijipe kitajipa tu lakini ukiharakisha sana unapata umejikuta kwa vikundi vibaya kwa sababu unataka vya haraka na vya haraka mara mingi huwa vya haramu wakati mwingine unajipata umejiletea shida ambayo ungeweza tu kujichunga tu vizuri na uwe mtulivu haungeipata. Kwa hivyo watu wawe watulivu, wawe na akili iliyo yaani wawe na mawazo open, yaani open-minded, yaani kwa kwa kufanya biashara au kufanya kazi yoyote Usiwe tu na akili ambayo imefungika kwa kitu kimoja. Jifunze kufanya shughuli mbalimbali mbalimbali hivyo mapato yako yanaweza kuwa juu.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kwanza ni nini ufanya ufanya vitendo unavyo vifanya pale kazini? Unajiusisha aje na wengine pale kazini? Ninini hufanya? Ufanya kazi yako jizi ambavyo unaifanya pale kazini? Mimi kitu kinachonipa motisha kazini ni ndoto yangu. Ndoto yangu ni kuakikisha kuwa baada ya muda fulani na weza kufungua kampuni yangu. Na wajua uezi fungua kampuni kama we mwenyewe hujui jinsi ya kuhishugulikia au ya kuiendeleza. Na kutokana na ndoto hiyo, ni meweza kujifunza kuwa naitaji kukuza ujusi wangu kila siku, kila siku. Kwa sababu huezi fungua kitu ambacho we mwenyewe kina kushinda. Na kutokana na ndoto hiyo, nimeweza ku kujifunza kuwa, lazima nijifunze kila siku, ili niweze kwa kwafai wafaida kwa ndoto zangu. Ili niweze kuitimiza ndoto zangu, lazima nijifunze ujuzi kila siku, kila siku. Iwe ni kuhusu pesa, iwe ni kuhusu teknolojia, yani niwe tu yani na jifunza ili siku inapofika usi usianze kuomba msaada kila mahali, kila mahali ukiwaongezea costs za vitu ambavyo unafaa kushugulikia. Kwa hivo kutokana na hii na jitia motisha pia. Pia wafanyikazi wenzangu pia ni watu wazuri. Sio watu wa kukuacha, uteseke au uangaike katika maisha. Wana kusaidia na kutokana na hii naona ah kama wafanyikazi wenzangu wana nisaidia mbona basi nisifanye vizuri. Kwa hivo kila siku inakua yani najila na jituma na jituma na jituma ili niweze kuwa wamanufaa kwa wengine pia pale kazini Pia nisaidiane pale nyumbani kwa sababu usipofanya kazi vizuri basi ile kulipwa pia inaenda chini Ukifanya kazi vizuri pia familia yako itakula vizuri Sasa ndiv ndio ndio mana naakikisha kuwa kazi yangu ni ya kufuraisha ndipo sasiku inapofika unajua wakati unaeza fanya kazi yako na hata ujui nani anakuangalia, haujui nani ana anataka mtu anaefanya kazi. Kwas Kwa sababu unafanya kazi vizuri mtu anaeza sema ah fulani na mjua ua anafanya kazi ya kufe kupendeza sana na uezi kataa uezi kataa jinsi ambavyo anafanya kazi. Na hivo unapata watu wengi wanajua kazi yako ni nzuri na watu wakijua kazi yako ni nzuri. Siku moja mtu anaeza pata unaeza angukiwa na nyota ya jaa na hivo ndivo umeweza kujikuza kimaisha.

Je Je unapenda hadithi za ajabu kwanza mambo zaidi ni hadithi za ajabu ni ni kama gani Unapo unaposikiza hadithi hizo au unapotazama hadithi hizo kwenye runinga huwa unahisi vipi Ninini kinachofanya upende hadithi hizo ndiyo napenda Kwa sababu mara nyingi unapata Labda umeboeka umekaa tu pale peke yako hauna mtu wa kuongelesha halafu unapata hadithi hizo zina furahisha sana unapata kucheka Yani zina kupa ile furaha kwa sababu vituko vina vyofanyika vina kufuraaisha kwa macho kwa kutazama tu unahisi Yani umefurahia sana hadithi za ajabu nilianza kuzitizama au kuzisikiza kitambo sana Nilianza nikiwa mdogo hadi sasa bado nazisikiza Kwa sababu ni kitu ambacho nimezoea ni kitu ambacho nafanya wakati na hisi hali fulani kwa mwili au ni kitu yani nimekizoea tu hivo tu bila sababu yoyote yani napenda tu yani kusikiza na kutizama Wakati mwingine unapata hata baada ya kazi Labda nimechoka na sina cha kufanya naamua Wacha basi niingie hapa nione hadithi za kiajabu kidogo Kwa sababu nataka kuhisi tena yani ile furaha Yani furaha ya kutoka ndani ya roho hadithi za ajabu zinaweza kufurahisha sana na.

Unakaa hadisaa ngapi usiku mambo zaidi unapata ni nini ambacho unafanya usiku ili ukose kulala mapema au unapenda kulala mapema au kama umechelewa usiku Mimi kama ni siku za kazi wakati mwingi baada ya kumaliza kutayarisha chakula ni mekula huwa na pumzika kiasi tuseme karibu lisaali moja Yaani chakula kitu lie kwa mwili alafu na ingia kitandani Mara nyingi huwa na lala mapema Kwa sababu unapata shughuli za siku zimekua nyingi Sasa uwezi kaa hapo unataka kuanza kutafuta kitu cha kutizama pale kwenye runinga Lakini siku ambazo ni sio za kazi, labda ni koliki zoni, au ni weekendi, unapata labda na lala kuchelewe kwa sababu na tizama runinga, au ni kona marafiki zangu, tunafanya vile, tunafanya shughuli mbili tatu pale kwa nyumba usiku au tunaamua kwenda kujivinjari mahali Sasa inakua ni kama yaani usiku hatulali mapema.

Unafuata matukio ya kimataifa Jee, we ni mtu ambaye unafuatilia vitu ambavyo vinafanyika kwenye mataifa mengine ni nini haswa unafuatilia ambacho kinahusiana na mataifa ya nje ndiyo mi hufuatilia matukio ya kimataifa haswa ya kibiashara na kisiasa Kwa sababu kwanza unajua ukiwa mwanabiashara au ukifanya katika kampuni ya kibiashara Unapata lazima ujue jinsi mambo yanavyoendelea ndani na nje ya nchi kwa sababu kuna biashara ambazo zina kuwa affected na matukio ya kimataifa Waeza sema ah mi niko Kenya mambo ya ki Uganda au ya ki Tanzania hayanihusu Hapana huwezi sema hivyo kwa sababu we ni mwanabiashara Yafaa ujue matukio yepi ya kibiashara yanafanyika na ni aje yanaweza zuru biashara yetu Kitu fulani kimefanyika kule Tanzania ni aje kinaeza dhuru kampuni yetu Kwa sababu unapata mara nyingi kama kampuni kama biashara hivi Kitu kikifanyika nchi nyingine Usipochunga Labda mlikua mnategemea mizigo kutoka nje ya nchi mnapata mizigo yenyu Imeenda chini Yaani ile uwezo wa kuzileta Imepungua kiasi Kwa sababu ya mambo yanayofanyika katika nchi hizo Haswa kama mnafanya na wao biashara Pia mambo ya kisiasa mambo ya kisiasa pia yanaweza dhuru sana biashara mambo ya kisiasa yanaweza fanya watu wasifanye biashara jinsi walivyokuwa wakifanya Apo hawali Sasa kwa sababu mi ni mwanabiashara Mara nyingi nafuatilia mambo za kibiashara na mambo za kisiasa Kwa sababu mara nyingi zinaendana hivi kwa hivi Kwa sababu usipochunga, utadhani biashara inaenda sawa, ununue vitu Unaponunua vitu, unasikia Kuna mahali fulani fulani, nchi fulani fulani Hawataleta mizigo, fulani fulani katika nchi hii Kwa sababu ya vita vya kibinafsi Yaani personal interest au interest, the conflicts of interest na mambo hayo yanaweza dhuru sana biashara yako Kwa hivo mambo ya kimataifa ni muhimu pia Hata ukue mkulima mdogo ni muhimu watu wajifunze kufuatilia mambo ya kitaifa yanaweza kusaidia sana hata kama huoni umuimu wake.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Kwanza mambo zaidi yanayotokana ni na hayani ni vitendo gani ambavyo unajihusisha na timu Je we ni mtu wakupenda kazi inayofanyika kwa timu? Unahisi aje mabo ikifanyi yakifanyika kwa timu Je unapenda kusaidia wengine? Timu ina umuhimu gani pale kazini au hata nyumbani Yani kila mahali ina umuhimu gani Kwanza mimi ushirikiano wa timu mi huona ni muhimu sana Kwa sababu napata kitu kitu ambacho mimi mwenyewe kimenishida kimawazo Nikielezea wenzangu ina unapata kuna mwenye akona wazo zaidi bora zaidi kushinda jinsi ambavyo ulikuwa unafikiria Ndiyo huwa wanasema sio kila kitu ambacho unafaa kuambia watu Lakini kuna mambo ambayo ukiambia wenzako Unapata umepata uleusaidizi ambao ulikuwa unahitaji mambo ya kushirikiana kwatimu pale kazini Unapata kazi zimefanyika haraka Kuna amani, kuna upendo, kuna utulivu mazingira yani ya kazi yote kwa ujumla yamefanywa kuwa ya kufuraisha na mazingira ya kiwa ya kufuraisha basi kazi inafanyika vizuri unapata hakuna ule mgogoro wa kivita wa oh fulani ya amefanya hivi fulani ya amefanya yani kuna ile heshima ya kati ya wafanyikazi mtu akiona kosa kosa haendi nyuma ya mwingine kuanza kusengenya haendi nyuma ya mwingine kuanza kuangea vibaya Wanaenda wanasuluhisha mambo yao vizuri bila vita na kutokana na mambo ya kushirikiana na timu Unapata vitu Yani mambo yamekua tu shwari pale kazini, pale nyumbani, pale kijijini Kwa sababu haujui nini ni kinaeza kukuta kesho Ukiwa mtu wakujitenga na watu huwezi jua nini kitatokea kesho ambacho kitafanya Uhutaji usaidizi wa watu wengine Kwa hivyo ukizoea mambo ya kufanya shughuli zako kwa timu zile ambazo zinahitaji timu Unaunda ile kitu tunachosema Unaunda foundation Unaunda ile foundation ya kesho mambo yakienda hivi nitapata usaidizi kwa sababu huwa na jihusisha na wenzangu Mimi mara nyingi nikifanya kazi na timu huwa nahisi vizuri sana Kwa sababu huwa naona nikama mazao yake yako juu Kwa sababu huwezi kuwa perfect uwe mtu peke yako Lakini utahitaji mtu mwingine mkiwa wawili mtaunda asilimia mia moja au mkiwa wawili mtaunda asilimia kubwa kushinda ile ambayo ungeunda ukiwa peke yako Kwa sababu tunasemaga if ukitaka kushinda Ukitaka kushinda kushinda enda Kwa kizungu yasema If you want to go fast If you want to go fast go alone But if you want to go faster enda na wengine Yaani Ukitaka vitu vifanyike haraka na kwa wingi fanya na wengine.